Huwa napanga kazi yangu vizuri kulingana na wakati na muda ambao huo kazi unafa umalizike. Nikiwa na kazi nyingi huwa naiekea muda mwingi ili kuweza kuimaliza. Sipendi kuwacha kazi nusunusu. Kila kazi na wakati wake na siku ikiisha unajipata umemaliza kazi zote kwa wakati ufaao.

Napenda kukula mboga ya skuma, mana skuma ni mboga mbayo ni tamu sana, na skuma hua ineenda kwa nyama, ama kwa kuku, ama kwa samaki. Mbora ule sikuma na nyama na ugali. Sukuma inezaliwa pia na umchele. Inaikona matumizi mingi sana. Sukuma ni mboga mbayo. Ikona madini mbalimbali na nzuri ukila.

Jamii yangu huwa naisaidia kwa kusaidiana kwa kazi mbali mbali, kwa kusaidiana kulea watoto wetu kwa madili mema na pia kwa kusaidiana kukaa kwa umoja na kwa upendo. Hiyo ndiyo ukikaa pamoja na upendo utakaa vizuri na jamii yako. Ndiyo maana mimi napenda kusaidia jamii wangu kukana uzuri na upendo na kufunza watoto madili mema.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya kuenda kazini. Kuenda kazini huo kunanipendeza kwa maana ukienda kazini siku yako inakuwa sambamba. Hautakuwa hauna kazi ya kufanya. Akuna kitu mbaya kama kukaa tu chini bila kazi ya kufanya. Ndiyo maana mimi shughulimu yangu wambayo naipenda zaidi ni shughuli ya kuenda kazini, kujituma na kupata pesa zangu pekee yangu.

Ndiyo, napenda kukula popcorn, kwa maana ni tamu sana, ladha yake haina sukari, inachumvi chumvi, ndiyo maana naipenda ladha yake, kwa maana mimi sipendi vitu vya sukari nyingi, na pia popcorn ni rahisi sana kutengeneza, ni mahindi tuu na mafuta na chumvi, alafu unapika kwa moto kidogo, alafu popcorn inatokea vizuri, Unakula na unastaarabu tu polepole.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu maana jami yangu niya maana sana tukijuana na wafahamu majirani zangu kwa maana hao ndiyo watakao nisaidia wakati nina shida ama nimepatuwa na shida ndiyo maana napenda kujuana na majirani zangu kwa maana hao ndiyo marafiki wangu wakwanza wakaribu.

Niliamka saa kumi na moja unusu. Kitu cha kwanza nilichofanya ni nilikunywa maji moto kwanza. Kueka tumbo yangu iwe sawa. Baada ya kunywa maji moto, nilienda chooni ama msalani. Kufanya maneno yangu, nikarudi, nikachukua simu na kuanza kuangalia maneno ambayo watu wanayo sema. Maana usiku ya leo siendi kazini, kupumzika tu.

Ndio, nimewahi fanya kazi ya kujitolea. Mara nyingi, kukiwa na ajali fulani kama iko karibu nami, huwa naenda najitolea nasaidia wale ambao wameumia. Na pia kazi ya kujitolea kwenda kupeana msaada. Mahali kama kwa watoto ambao hawajiwezi, huwa naenda kwa kujitolea na nawasaidia.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa ni tamu sana na inaladha tamu sana na pia maziwa ni ya muhimu katika miili zetu. Maziwa ni ya muhimu kwa maana huwa inangarisha sura na huowa inafanya mtu awe na nguvu. Kwa hivo ni vizuri kunywa maziwa mara kwa mara.

Msimu wa mwaka ambao mi hua napenda zaidi ni Msimu ambao hamna jua mingi na hamna baridi mingi kukotuka tikati na mvuwa inanyesha kidogo kidogo. Msimu wa vuli. Msimu huo wa vuli. Msimu wa vuli huwa mzuri sana kwa mana. Chakula ni mingi kiangazi imepungua na haku hamna mafuriko. Hiyo ndiyo msimu mimi huwa napenda. Hakuna mafuriko na hakuna kiangazi.

Mimi sipendi mwanga mkali. Huwa napenda mwanga kati. Kwa maana ukiwa katika mwanga kali. Sana sana ngozi yako huwa inakua ngumu na inashikana na inanza kutoka toka. Ndo maana sipendi mwanga mkali. Kwa maana huwa inaaribu ngozi sana sana ya uso.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio, ila si kwa nyumba, nikiwa kwa gari, huwa ndiyo nasikia radio, kwa maana kwa gari si rahisi usikize kitu kingine. Huwa nakisikiza, nisiboeke, watangazaji wana stori mingi, wanakupea hadithi mingi nzuri nzuri, huboeki ukiwa kwa gari.

Wakati wa mchana huwa nakula mchele. Kwa maana mchele ni chakula ambacho, hakishibishi sana na tena hakina njaa. Ukishakila inaweza kukuchukua masaa sita ili ukaweza kusikia njaa tena. Ndio maana mimi hupenda kula mara mingi mchele, masaa ya mchana, mchele kwa nyama, mchele kwa mboga ama mchele kwa maharage.

Ninaposkia niko mdhaifu kazini, naisikia, nikisha isikia hua naamka, natembea tembea kiasi kuchangamka, nanywa maji, natoka inje napigwa na upepo kidogo, nikianza kusikia udhaifu. Na kama ni njaa, nakula ili nipate nguvu ya kuendelea kazini, maana nikisha kuwa mdhaifu kazini hamna malipo ambayo nitapata.

Data yangu yote huwa nahifadhi kwa simu yangu, maana simu yangu ina google ambayo huwa inahifadhi data na huwa inahifadhi vizuri maana siku yoyote ambayo utahitaji, utaipata data hiyo. Iwe umebadilisha simu, iwe umepoteza simu, data utazipata.

Ni kila mara ninapopata marafiki wapya huwa nawaonyesha vile mimi niko huwa naonyesha mimi ni mtu ambaye unaweza dhamini na tunaweza kuwa marafiki Ila akiwa ni rafiki ambaye si mzuri huwa najulia namjua alafu namuacha kama ni rafiki wakusaidiana tunaendelea.

Maramingi Inalingana na siku wambayo nimekua nayo Nikiwa na siku ndefu siku yambayo inachokesha huwa nalala muendo wa saa tatu saa nne Ila kama nimeshinda nyumbani siku nzima sajaenda kazini huwa na lala saa nane hapo saa saba kwa mana nakua nimelala wakati wa mchana.

Wateja wangu huwa na washugulikia vizuri sana kwa maana mimi nikiwa na wateja huwa na washugulikia kwa uharaka sana kwa maana huwa na fuata yule ambaye alikuja kwa wakati ikini kiendelea na ule ambaye alichelewa. Siezi anza na ambaye alichelewa ni kamuacha ambaye alikuja kwa wakati. Na washugulikia moja moja kwa haraka. Kila mtu aridhike.

Ndiyo napenda kupiga chombo chamuziki chombo ambacho kinaitwa keyboard Ndiyo chombo ambacho nakipenda zaidi maana najua kukipiga na kukipiga vizuri pamoja na kinanda na zeze zote navijua hua navipiga kanisani.

Ndiyo, nimewai kwenda kwenye tamasha la muziki, si moja au si mbili. Nimeenda tamasha kadhaa kadhaa. Maana wanamziki wangu marufu wakija katika nchi yangu. Mimi hua nahakikisha nimeenda kuwaona na kuwashabikia. Ndiyo maana napenda kwenda kwa tamasha za muziki kushabikia na kuwajenga wanamziki ambao nawapenda.

Mtu ambae huwa anifundisha jambo muhimu ni wazazi wangu. Wazazi wangu huwa wananifundisha kila siku jama jambo mbali mbali. Kwa mfano kukua mtu mwenyeheshima na kukua mtu mwenye nidhamu na kuelewana na watu. Hiyo yote ni wazazi wangu huwa wananifundisha mara kwa mara.

Huwa naiuanishaje kazi na maisha ya kibinafsi maisha yangu ya kibinafsi inabaki ikiwa maisha yangu ya kibinafsi huwa sipeleki kazi nyumbani. Na huwa sipeleki mambo ya nyumbani kazini ninapo fika kazini huwa nafanya kazi peke yake sifikirii kitu kingine na nikifika nyumbani huwa nafanya tu mambo ya nyumbani na huwa sifikirii vitu vingine ndiyo inayofanya kazi yangu ikue rahisi nyumbani na kazini.

Inalingana ni mstari wa aina gani? Mara nyingine huwa unasubiri kwenye mstari ambao husongi, mstari ambao umesimama, mara mingi inajipata ni nakasirika tu. Mana mstari ni mrefu na mstari hausongi, ila ata mstari ukiwa mrefu na unasonga haraka haraka, sina shida kusubiri ila ikiwa haisongi huwa nakasirika sana.

Huwa napendelea viatu ambavyo haviko juu sana na pia viatu ambavyo havichokeshi kutembea. Hivyo ndio viatu ambavyo napendelea kuvivaa. Viatu ambavyo haviko juu sana na viatu ambavyo havisumbui kutembea. Kwa mfano ni viatu vya pams, viatu vya wasichana ambavyo huwa vinawasumbua sana kutembea. Mimi huwa anapenda viatu vya chini.

Inalingana na mahali ambapo niko. Kuna mahali ambapo ukisimamiwa huwezi penda kwa maana ambaya anae kusimamia anaeza kua labda wakuonea. Ndio maana mimi hupenda kusimamia watu, kwa maana mimi huwa mtu mzuri nikisimamia watu, huwa sionei watu na huwa nafanya watu wawe kwa usawa sana, huwa sionei na sipendelei.

Huwa tunawasiliana kwa rununu na wafanyikazi wenzangu na pia huwa tunawasiliana pia kwa mikutano. Kama kuna shida yoyote huwa tunawasiliana kupitia mikutano. Hivo ndivo ambavyo huwa mimi nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu.

Napenda vitu vingi sana kuhusu shirika langu. Cha kwanza, shirika langu nalipenda kwa maana tuko na umoja na usawa. Hakuna yule ambaye mezidi mwingine kwa maarifa ama kwa kitu chochote. Na pia shirika langu huwa inapea mtu wakati wakujizungumzia na pia huwa inaskiza wafanyikazi wake. Napenda shirika ambalo huwa inasikiza pia wafanyikazi kama shirika letu. Ndio maana nalipenda na kulithamini kwa dhati.

Ndiyo huwa navaa miwani kwa maana macho zangu huwa havioni kwa umbali. Mara mingi kitu kikiwa mbali ama maandishi ikiwa mbali kama sina miwani ni ngumu kuona au kusoma. Ndiyo maana nilienda kwa daktari akanipea miwani ambayo zina dawa ambazo inasaidia mimi. Kuona kwa ukaribu.

Pesa zangu huwa nahifadhi vizuri, sana sana huwa nahifadhi kwa simu, maana ni vigumu sana kupoteza pesa kwa simu kuliko pesa ambazo umebeba mingi kwa mkononi. Ukieka pesa vizuri kwa simu huwa itakusaidia sana na pia utaweka kando kando usave vizuri na utajisaidia nazo.

Napenda jukumu la kufunza watu vitu ambavyo wameshindwa. Mara kwa mara, kazini, tunapopewa kazi tufanye. Mara kwa mara, mimi huwa ndio huwa naibuka kuwa mwenye anaweza kuielewa zaidi. Ndiyo maana jukumu langu huwa kuwafunza wengine vile mambo inaenda. Napenda kufunza sana.

Ndiyo, napenda kupanda milima sana. Kwa maana kupanda milima, huwa inasaidia sana kwa kupunguza kilo. Sana sana kama umekula sana, unezaenda upande pande mlima, upunguze kilo, pia ni mazoezi. Na pia ni ni jambo mzuri la kwenda kuona vile milima inakaa, vile msituni inakaa. Hwa iko na mambo mingi sana ya kuona, ndiyo maana napenda kupanda milima.

Gazeti, la asha, hua sisomi gazeti Kwa maana gazeti ilipitwa na wakati gazeti nilisoma mwisho lini kitambo sana, tena kwa sasa kupata gazeti ya kusoma ni vigumu sana kupata gazeti Ndiyo maana hua sizisomi, nikona rununu Kila kitu nachotaka iko kwa rununu.

Kwa mtanda wini, huwa natazama video zangu za mtanda wini. Sana sana pahali panaitwa YouTube. YouTube ni mahali ambapo uneza pata video aina zote ambayo wewe unataka na ambayo wewe unapenda. Ndio maana napenda kuona video zangu YouTube.

Kwa televisheni huwa napenda kipindi cha Ayana ambayo iko katika televisheni ya Citizen television na pia huwa ni filamu ambayo au kipindi ambayo inaweza onwa na familia nzima. Si kipindi ambayo ni ya watu wazima peke yake. Na iko na mafunzo mbalimbali ambayo ni ya maana katika maisha ya sasa.

Nikiwa kazini muda wangu huwa naushughulikia vizuri sana. Muda wangu huwa naupanga kulingana na kazi ambazo nikonazo kwa siku. Kama nikona kazi ambayo ni mingi huwa naipangia sana sana muda wa asubuhi na nauwekea masaa mingi muda ambao akili imechangamuka. Na ile kazi kidogo huwa naiwekea jioni niimalizie.

La mara mingi mimi si mtu huwa wakuchelewa na nikichelewa huwa nimechelewa kwa jambo ambalo lilikuwa kwa ya dharura ama kuna jambo ambalo lilitendeka ila mimi si mtu wa kuchelewa au kuwai kuchelewa. Huwa tukiamua tupatane mahali kwa wakati fulani, mimi huwa naamka mapema najitayarisha na kwa wakati huo nitakuwa nimewasili.

Napenda kupaka rangi Kwa maana kuchora kidogo huo inahitaji talanta na utaalamu fulani Ila kupaka rangi ni rahisi sana na mtu yeyote anaeza jaribu au kujua kupaka rangi Kupaka rangi ni raisi sana kuliko kuchora.

Huwa najilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao. Huwa mi sichukuli vitu kwa uraisi sana. Mimi ata mtu akinitukana kwa mtandao. Huwa sirudishi. Huwa ata sishindanili hapo sana. Mimi huwa ata siangali maneno ambayo watu wanasema. Huwa mimi naangalia maneno yangu mwenyewe. Na malengo yangu kama mwanamke.

Ndiyo, napenda kupiga picha Mara kwa mara, mimi hua napenda kupiga picha. Wakati wa ambao nimeenda mahali ambayo naitaji hiyo kumbukumbu. Maana kumbukumbu ni kitu ya maana sana. Ndiyo maana, mimi hua napiga picha mara kwa mara ili kuhifathi kumbukumbu kwa data yangu. Ambayo nitaiona adi nikizeeka.

Zoea ambayo nilioujenga nzuri ni zoea ya kusoma biblia na kuomba. Hiyo ndio zoea nzuri ambayo nilio jenga katika maisha yangu. Na ndiyo zoea ambayo inanisaidia hadi sasa kwa kumtumikia na kwa kuniwezesha katika maisha yangu.

Ndiyo, huwa nanunua vitu kutumia simu mara kwa mara. Ila kuna vitu ambavyo siwezi nunua kupitia simu na kuna vitu ambavyo naweza nunua. Kwa mfano, kitu kama nguo ni kitu ngumu kununua kwa simu, maana unaeza pata nguo ni ndogo, ama nguo ni kubwa. Lakini kitu kama sufuria, vitu vya jikoni naweza nunua kwa mtandao.

Somo la sayansi ambalo nalolipenda ni somo la biolojia maana biolojia ni somo ambalo ni nzuri sana na huwa inafunza kuhusu mili za binadamu na jinsi ambayo mwili yetu inaendelea na maneno ambayo tunafaa tufanya ili kutunza mili yetu Ndiyo maana naipenda sana somo la biolojia.

Napenda kusoma habari mtandawini kwa maana sahihi gazeti ni ngumu kupata. Maana gazeti ilipitwa na wakati. Kwa sasa vitu vingi ni mtandawini. Maana ukona simu mara kwa mara. Ila gazeti lazima uende utafute, ununuwe na watu hawana masaa ya kufanya hivo.